Tabia ambayo mimi naipenda kwa wengine na sana sana marafiki zangu pamoja na familia yangu ni ile tabia kuweza kuambia kusema ukweli wakati wowote na wakati wote watu ambao huwa na manasema uongo ni watu ambao huwa hawanifurahishi kama na ile ni tabia ambayo huwa siipendi hata kidogo.

Ndiyo, mimi huwa natumia mitandao ya kijamii, na sana sana mimi hutumia ile mitandao ili kupata habari zinazofanyika ama zinazochipuka. Kwa muda unaofaa, ile mitandao ya kijamii ambayo sana sana mimi hutumia ni mtandao wa Facebook, mtandao wa Instagram na mtandao wa TikTok.